Niambie kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi. Chakula changu ninachokipenda zaidi ni ugali wa samaki ugali wa samaki ni chakula mtamu na mwenye harufu wakuvutia zaidi. Nakumbuka siku ya kwanza kula samaki mwenye ugali nilipikiwa na mama yangu. Ilikuwa yenye ladha tamu na harufu yenye kuvutia siku ya mwisho ni kila samaki ilikuwa jumamosi nili ila na familia yangu, ilinipendeza zaidi.

Uzoefu gani wakazi umekufundisha zaidi uzoefu wakazi wenye umenifundisha zaidi ni wakuchora mimi napenda kuchora zaidi na pia kuchora ni kazi yangu ninafanya kuchora tattoo.